Bustani ni mahali ambapo huwa mwafaka mno kwa kulima vitu vidogo vina vyo tumika jikoni mfano nyanya kitunguu mboga na hata saa zingine ndimu na pilipili Mimi hupenda kulima kwenye bustani mwenzio mimi hupenda kupika vitu vikiwa vimetoka kwenye shamba. Vitu hivi huwa ambavyo ni vitu ambazo hazijaribika mwenzio umezitoa kwa shamba. Unapolima bustani wewe pia waweza kuangalia mimea yako mwenzio wewe ndio ambayo unajua kemikali ambazo unafaa ama usizo faa kwega kwenye mimea ili izae vizuri na izae chakula ambacho nikizuri chakukuliwa na binadamu. Pia Unapokuwa ukifanya kazi kwenye bustani wewe waweza kuwa pitisha wakati na hata sa zingine kutuliza akili mwenzio Unapofanya kazi hupunguza na kutuliza mawazo.

Ningependa kujifunza luga ya spanish. Luga hii huwa tamu mnzio. Ina maneno matamu matamu. Luga hii pia huwa luga ambayo sio ngumu kujifunza mnzio. Luga hii hukaribiana na kizungu. Mimi upenda luga hii mnzio. Luga hii utumika mahali kwingi sana duniani. Mwenzio, hata tunapofunwa kwenye shule, somo la biolojia, kuna luga ya spanish humo ndani mwenzio, waliita viumbe vingine na vitu vingine kwa luga hiyo, ningependa kuelewa luga hii yote, menzio pia ninge tamani kusafiri kuenda katika nchi yao.